Maranyingi, mimi hukahadi kama satano au sasita usiku hivi. Nikiwa hivyo, napenda kuscroll kidogo, kuwatch video, ama kusikiza mzikipo poa ili nipunguze stress ya siku. Lakini pia najwa importance ya kulala, soo, najaribu kuto extend sana. Nikilala late sana, keshoyake hua ngumu kua mka, nafokasi ina shuka. Kwa hivo, mimi hubalans siku za kazi na lala mapema kiasi, lakini weekend na jiachile kidogo na naeza lala hata saa saba. Mwisho wa siku na lala nikijua nime recharge na akili iko fresh kwa siku inayofuata.

Mimi hulinda faraha yangu mtandaoni kwa makini sana. Si kila kitu napost ama kushare ovyo ovyo, nahakikisha settings za privacy ziko poa, soo ni watu wakaribu tu wanaona vitu zangu. Pia, mimi hutumia password strong, si zile rahisi kama birthlay yangu ama jinalangu, na pia napenda kubadilisha password yangu mara kwa mara. Pia, huwa siclick links random ama kudownload vitu sijui. Just scams ziko mingi siku hizi. Kwa apps, mimi ucheck permissions, si kila app inapata access ya kila kitu. Nikitumia wifi ya public, mimi hukua extra careful. Na sometimes, navoid kulogin to some accounts zenye ni important.

Mimi napenda kuenda madukani asubuhi au mchana. Hizo time, hakuna kelele mingi na watu siwengi sana. So, shopping inakua smooth. Asubuhi especially ni poa juu maduka huwa fresh, bitha ni nyingi na unaweza kuchagua bila pressure. Mchana pia ni sawa. Unaingia tu kufanya shopping haraka haraka kisha unenda home. Sipendi sana kuenda madukani weekend, juu, crowd ni mob, foleni ni long na inachokesha pia.

Kazini, nimepata mafanikio kadhaa ambayo hunifanya nijisikie proud sana. Moja kubwa ni kuweza kumaliza kazi on time na kuona matokeo poa. Nilipoanza, ilikuwa tricky kidogo, lakini pole pole nikajifunza, nikaboost skills zangu, na sasa naweza kushugulikia majukumu bila stress. Pia nimefanikiwa kujenga trust na wenzangu kazini. Wakikutrust na wanakupea responsibilities zaidi, unajua umefanya kitu sawa. Kupata feedback poa kutoka kwa boss na team pia ni achievement kubwa kwangu.

Mimi napenda kuvaa nguo ambazo ni casual na classy. Si lazima ziwe brands expensive, ila zikiwa fresh, smart, mimi zinanipa confidence. Kwa kawaida, napenda kombination ya casual na style kidogo, kama t-shirt poa na jeans. Pia, napendelea rangi zenye vibe poa, si bright sana kila time, lakini si boring pia. Nguo zinapaswa kuwa flexible, unajua unaweza kumove freely bila stress, especially kama ni kazi au outing na marafiki. Accessories kidogo kama saa na cap pia huadd style. Ni simple, comfortable, lakini unatokea classy.

Baada siku ndefu, mimi hupumzika kwa njia tofauti. Kwanza, napenda kurelax tu kukaa kwenye sofa au kitandani. Ndipo nipumzike. Kisha, napenda kucheza muziki poa, sometimes natumia headphones ili nisi-interrupt mtu yoyote. Mara nyingine, napenda kutazama show poa au video mtandaoni. Hii inasaidia akili yangu kushift focus kutoka kwa stress ya kazi. Ni kihisi bado ni mechoka huwa napiga ka short walk au kupunga some fresh air Ju hio inarudisha energy kidogo.

Mimi napenda kuandika na kuongea, lakini ina depend na vibe yangu hiyo siku. Kuandika ni poa juu inanisaidia kuorganize mawazo yangu. Lakini kuongea pia ni poa, especially na watu ninaowatrust, napenda kushare stories zangu, jokes kidogo na plan za maisha yangu. Mara nyingine, kuongea hunisaidia kusolve problems haraka kuliko kuandika tu.

Mimi napendelea kitanda kizuri. Kitanda poa kinanisaidia kulala vizuri baada ya siku ndefu. Muscles zinapumzika na mwili unajisikia fresh tena. Napenda pillows poa pia, si hard lakini zinasaidia kichwa na shingo kupumzika vizuri. Mara nyingine, napenda kueka blanket poa na comforter nzuri juu ili inisaidie kupumzika. Nikilala kwenye bed pow inasaidia kuwa na energy ya kesho na mood pia huwa inakua fresh.

Mimi huwasiliana na wafanyakazi wangu kwa heshima. Tunashare ideas, updates kwa WhatsApp, Zoom, ama hata face-to-face ili kila mtu ajue next step. Pia, tunafanya small meetings mara nyingine, kila mtu anapewa chance ya kuongea bila pressure. Nikiona mtu ana shida, napenda kusikiliza kwanza, kisha kutafuta solution together. Napenda pia kutoa encouragement na feedback ili kila mtu ajisikie valued.

Kitu kinachonipamotisha kazini ni kuona results zikiwa poa. Napenda kuona kazi yangu ikileta impact kama projecti mekamilika vizuri au client amefurahia service. Hiyo inafanya nikue motivated zaidi kuendelea kufanya kazi poa. Pia napenda praise kidogo kutoka kwa boss ama teammates. Unajua maneno ya positive huchangia mood na energy kazini Mara nyingine, deadlines na challenges pia ni motivator hufanya nipige hassle zaidi na kuonyesha skills zangu.

Tabia ya watu inayonichukiza ni wakicheza na kudilei mambo bila sababu poa. Napenda watu wawe straight na sincere. Unajua kuprocastinate au kudilei bila info inasababisha stress kwa wengine hasa kazini. Pia, napenda watu waache gossip na negative vibes. Unajua inazidisha tension na inaharibu team spirit. Napenda pia mtu wasiwe na attitude ya selfishness kama kuthinki yeye ndio mtu important pekee. Hiyo inachosha.

Mimi hufanya mazoezi ya subuhi zaidi. Napenda kwanza siku yangu na energy na nikiwa fresh. Kunajua mwili ukiexercise asubuhi, mood na focus inakua beta kwa siku mzima. Napenda kufanya stretches kidogo, kujog pia, au a gym session kulingana na time na vibe ya day. Mara nyingine kama nimechoka asubuhi, huwa ninafanya some light evening exercises.

Nina mahusiano poa na wazeewangu. Napenda kuwaonyesha respect na kuelewa perspective zao. Unajua waze wana experience na wanajua mambo poa zaidi kuniliko. Maranyingi tunazungumza juu ya maisha, kazi au lessons za kale. Pia mimi hupata tips mzuri sana kutoka kwao.

Nikianza kazi, kitu cha kwanza nafanya ni kuamka mapema kiasi, ili nipange akili yangu vizuri. Halafu, napitia tasks zangu za siku ili nijue nini iko mbele yangu. Napenda kucheck emails na messages kwanza, nione kama kuna kitu urgent kinahitaji kushugulikiwa ASAP. Baada ya hapo, napanga priorities zangu nisipige kazi ovyo ovyo. Na weza kufanya kazi ni kikunywa chai au kahawa kidogo ili nipate nguvu juu unajua bila fuel hakuna motion. Pia napenda kuanza na kazi rahisi kwanza juu zinanipatia moral ya kuendelea na zile ngumu badae.

Simu yangu hutumika mostly kwa communication na info. Kwanza kabisa, natumia sana kuwasiliana, kupiga simu, Whatsapp na Telegram. Unajua lazima nikuwe updated na wasee wangu na kazi pia. Pia sikosi mitandao ya kijamii kama Instagram na X kurelax kidogo na kucatch up na trends. Si kila kitu ni serious life. Pia, natumia simu kusoma vitu muhimu. Google iko on Speed Dial nikitaka kujua kitu napata haraka. Kuna pia kuwatch videos YouTube, either za elimu ama entertainment, kutuliza akili. Na siwezi sahau music playlist yangu ya Spotify, huwa inanisaidia kusurvive siku.

Kila siku lazima nitumie WhatsApp. Hiyo ni must. Hapo ndipo communication yote iko kwanzi ya kazi, familia na wasee wangu. Bila hiyo app, life inakua ngumu kidogo si eti. Pia niko active kwa Instagram, kuscroll, kuona stories na kucatch vibes kidogo ni kirelax. Pia natumia YouTube almost daily, either kulearn kitu mpya ama kuwatch content za kunibamba. Pia kuna Google yenye natumia sana. Nikitaka info haraka haraka, that's the app to go. Na of course, nikona Spotify. Juu bila ngoma, day inafeel very dry.

Ndiyo, mimi napenda sana kwenda pwani. Si eti naenda kila time, but nikipata chance naitumia poa. Pwani ikona vibe zake tofauti kabisa. Hewa ni fresh, kelele ya mawimbi, na life iko slow kiasi, hakuna pressure mingi. Unafika tu, unakaa chini, viatu off, na unachill bila stress. Pia chakula cha huko ni fire. Samaki fresh, nazi, na juice baridi. Waah, ukiongeza sunset na breeze ya bahari, mood inakuwa very peaceful. Ni place poa ya kurifresh akili, kupiga picha na kucheka na wasee.

Napenda kutumia muda wangu na familia yangu kwanjia nyingi sana. Kwanza, tunachill nyumbani, tunapika pamoja, tunapiga story hadi tunasahau time imeenda. Kuna hizi moments za kucheka kukumbusha na vitu za kitambo na kuupdate kila mtu kuhusu life. Wakati mwingine, tunatoka nje kidogo may be kuenda kutembelea wazee au kushika lunch pamoja. Silazima iwe kitu kubwa, hata kukaa tu pamoja bila simu mob ni muhimu. Familia hunipea nguvu na peace ya akili so hiyo time nakua nao inakua ya muhimu sana.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni ile ya kuboost skills zangu na kunifanya niwe better kwa kile nafanya. Ningependa kupata training ya leadership na teamwork, ju hizo zitanisaidia kuelewana na wasee na kufanya kazi isonge poa. Pia ningependa kujifunza kuhusu teknolojia mpya, especially zile zenye zinarahisisha kazi na kuongeza efficiency. Nataka training zenye zitanipea nguvu ya kufanya job smart, si hard pekee. Ukipata chance ya kujifunza mara kwa mara, unakua confident, unagrow na kazi inakua enjoyable zaidi.

Mimi hutumia programu kadhaa mara nyingi kulingana na shughuli za siku. Kwanza kabisa, Whatsapp iko juu kwa list juu ndio easiest ya kucommunicate na watu, especially familia, marafiki, au hata kazi. Halafu kuna Instagram na TikTok, hizo nizakupumzika kidogo, kuangalia content na kucatch up na trends. Pia natumia Google sana na Gmail kwa research na emails, Especially kama kuna kazi au kitu nataka kujifunza hizi apps zinanisaidia kubalance life, kazi isonge, mawasiliano ni non-stop na bado napata time ya kurelax na kujientertain.

Mimi huviolea nyule zangu mara kadhaa kwa wiki. Sia ati kila siku, lakini najaribu kuziweka poa. Kawaida, napanga routine yangu, labda kuosha mara moja au mara mbili kwa wiki, alafu nazioil kidogo ndo zikae soft and healthy. Unajua nyule pia zinahitaji love, si kuamka tu nakuenda. Kwa siku za kawaida, nacomb tu ama naweka style simple, hakuna stress nyingi.

Jioni kabla ya kulala, mimi napenda kuoga na maji ya joto ili stress ipungue na akili irelax. Halafu naweza kaa chini nikisikiza mziki soft ama kuscroll kwa simu kiasi, lakini si sana juu najua inaweza nichelewesha kulala. Wakati mwingine, napanga mambo ya kesho kidogo najiambia kesho nitafanya nini ndo nisilale nikiwa na stress. Nikishamaliza nazima lights naweka simu mbali najaribu kulala mapema.

Mimi najikuta nikiskiliza muziki wa aina nyingi. Lakini kwa kweli, napenda amapiano na afrobeats zaidi. Vibe zao ni poa sana. Amapiano inanifanya ni relax na ninajipata nime dance bila effort. Afrobeat pia ni faya wakati wa weekendi ama nime chill tu kidogo, nikitaka kumove slowly na kufeel the rhythm. Pia, napenda kusave baadhi ya tracks za R&B kidogo, zile zinapumzisha akili baada ya stress ya kazi. Muziki ni lifehack kwangu, ukiangalia playlist yangu, kila mood ikona track yake, na inani boost daily. Muziki sio fan tu, bali ni therapy kidogo pia.

Mimi hujikuta nikila vitu rahisi lakini vina nipa energy ya kustart my day. Kwa kawaida, napenda wali au chapati na mayai. Ni simple lakini inakaa poa na unajua utakua full hadi lunchtime. Wakati mwingine, huwa na add fresh fruit kidogo kama banana au watermelon. Hiyo inarefresh kila kitu. Pia, napenda kunywa chai au kahawa kidogo, hiyo ndio inaboost akili yangu. Pia napenda kujipanga poa asubuhi ili nimekisure nimekula before nitoke. Nikiwa na breakfast poa, mudiyangu inakua straight na ninaweza kutakle tasks zote poa.

Wakati wa baridi kali, mimi hujaribu kwanza kujilinda vizuri. Napenda kuvaa jackets nzito, gloves na scarfs ili nikeep warm. Kawaida, pia nawasha heater kidogo ama napika chai ya moto. Hiyo inatoa baridi kwa mwili. Nikikaa ndani, napenda kuchill kama nimejifunika blanketi, kisha nikiwatch video au kusoma kitu. Baridi ni excuse ya kustay soft. Chill, hakuna stress ya kuenda outside sana. Hii routine inanisaidia kurelax, body inakua warm na mind inakua fresh and ready for anything.

Kwa kawaida, mimi hulala takriban masa saba hadi nane kila usiku. Ila si kila siku ni sawa. Nikilala mapema kidogo, akili inakua fresh na kesho inakua rahisi kukua productive. Wakati mwingine, kama kuna stress au kazi nyingi, mimi hulala masa kidogo labda kama sita hivi, lakini najaribu kurekebisha ili nirudi kwenye rutini yangu normal. Kabla ya kulala, napenda kuchill kidogo ni kisikiza muziki, hiyo inanisaidia kurelax na nipate usiingizi haraka.

Kwa kweli, ningependa kurudi katika ujana wangu na kuexperience tena. Ni kama kupatiwa chance ya kurewind na kufanya mambo tofauti. Unajua, nikirudi katika ujana wangu ni te-explore life without stress nyingi za adult life, ningependa kukumbuka memories poor, na ningependa kuexperience ile freedom ya kucheza na marafiki bila worry. Pia, ujana ni time ya learning na kukosa responsibility nzito, unajua muda unapara kwa vibes.

Mimi napenda chakula kitamu sana kama biryani au pilau kwa sababu kina taste poor na kina nipa energy. Unajua unapokula vizuri, moyo wako pia unafurahia. Pia napenda snacks kama chips hivi. Chakula sio tu kwa growth ya body bali pia ni fun na ku bond na marafiki au familia. Kwa hiyo, napenda chakula kitamu, chenye vibe poa na kinanifanya niwe happy every time I eat it.

Kiongozi mzuri lazima awe na vision poa, anajua direction ya team na anasaidia wengine kufollow. Pia, lazima awe na respect kwa crew yake, anajua, anaskiliza maoni yao na hadis anyone. Leader lazima awe real na honest. Pia, patience ni key. Siki la kitu kitaenda smooth, lazima awe cool na ebo kushugulikia stress bila kupanik. Communication pia ni lazima. Awepo clear na direct ili team ikue synchronized. Na most important lazima akuwe mtu anainspire wengine.

Mimi napanga siku yangu vizuri ilikuongeza uzalishaji. Siyo tu kufanya mambo first, bali kufanya mambo kwanjia inayofanya results ziwe poa. Pia napanga priorities zangu, nifanya kwanza kazi muhimu, kisha zile ndogo. Pia, napumzika katikati ya kazi, unajua hakuna mtu anafunction non-stop. Break fupi husaidia brain kurefresh, ndio productivity ikue high. Pia communication is key, ninapo collaborate na timu yangu ili tukuwe synchronized na hakuna kuwaste time. Pia napenda kuweka goals zangu za siku kama target ili nitrack progress yangu.

Mfanya biashara mkuu ama bora zaidi ni Elon Musk, mkurugenzi mtendaji wa Tesla na SpaceX, nampenda kwa sababu ya uvumbuzi wake na jinsi anavyojaribu kubadilisha ulimwengu kwa sekta ya magari ya umeme na usafiri wa anga. Kitu cha ajabu alichofanya ni kufanikiwa kutoa roketi za SpaceX baada ya kuruka angani. Kitu ambacho kilionekana kigumu sana. Ninajifunza umuhimu wa kuwa na ndoto kubwa na kutokata tamaa hata kama mambo ni magumu. Nahisi anafanya biashara kwa kutubuthu sana na anaweka malengo ya juu sana.

Mimi huifadhi data yangu kwa njia kadhaa ili iwe salama. Kwanza kabisa, ninaweka data muhimu kwa cloud kama Google Drive au OneDrive. Ju huko iko safe hata simu ikipotea. Hiyo ni kama backup yangu ya kwanza. Pia, nina flash disk na external hard drive kwa data kali kama documents za kazi na picha muhimu. Kwa simu na laptop nahakikisha kuna password strong na wakati mwingine fingerprint.

Ndiyo, nishawai kushiriki mashindano kidogo kidogo. Sio ile ya level kubwa sana lakini experiences zilikuwa poa sana. Kuna wakati nilingia mashindano ya shule na pia ya kikazi. Mosti likuwa juu ya masomo na team building. Hilikuwa nerve-wracking kidogo, unangia ukiwa na pressure lakini excitement pia iku juu. Kushiriki mashindano kulinifundisha kujiamini, kupanga muda vizuri na kufanya kazi chini ya pressure. Na nilijua si lazima ushinde kila kitu sometimes utalose lakini lessons ndizo muhimu pia nilipata marafiki waapia na exposure hiyo na ayo it's a big win.

Mimi hupanga kazi zangu kwa njia simple lakini effective. Kwanza kabisa, nandika kazi zote zenye nikonazo, itha kwa notebook ama kwa notes ya simu. Juu lazima nijue nini kombele angu. Halafu, nazipanga kulingana na priority. Kazi ya agent inaenda mbele, zingine zinangoja kidogo. Kabla nianze kazi, na jiwekea time filani ya kufanya kazi bila distractions. So, mimi huzima notifications na kweka simu mbali kidogo.

Kinywaji na chokipenda zaidi ni chai ya rangi. Ni chai ya kawaida bila maziwa na ninaipenda kwa sababu inaladha nzuri. Kwa kawaida, ninaikunyowa asubuhi ninapo wamuka au alasiri wakati wa mapumziko. Mama yangu ndie alinifundisha kunywa chai tangu nikiwa mdogo. Bada ya kunywo nahizi nimeburudika na ninakua tayari kufanya kazi nikiwa na amani.

Wakati mkuu wa baseball nilisoma kuhusu, Jackie Robinson alivyongia ligi kuu ya MLB. Hii ilikuwa mwaka wa 1947 na ilikuwa mara ya kwanza mchezaji mweusi kucheza katika enzi za kisasa za baseball. Alichezea timu ya Brooklyn Dodgers. Jambo la ajabu zaidi ni kwamba Jackie Robinson alivunja vizuizi vya rangi katika mchezo huo. Alivumilia matusi na ubaguzi mwingi. Kusoma kuhusu wakati huu kulinifanya nihisi hamasa na kuelewa umuhimu wa ushujaa na kusimamia haki. Nahisi kuwa legacy yake ni muhimu sana. Kila mwaka wachezaji wote huvaa nambari yake ya Jezi 42 kuonyesha heshima.

Mimi binafsi napendelea baridi kidogo kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie fresh na active, siwezi kuwa lazy sana kwa baridi. Nikiwa kwa baridi, naweza tu kuvaa sweater, kunywa chai moto, alafu life inendelea tu poa. Joto hunifanya nachoka vibaya sana. Unatoka tu jasho bila hata kufanya kitu. Kwa baridi, napata usingizi mzuri, pia naweza fanya kazi bila kuchoka haraka.

Mimi napenda kuamka na jua kuliko kulala mapema sana. Kuamka asubuhi kunanifanya nijisikie fresh and ready for the day. Asubuhi inakua na vibe fulani safi, hakuna kelele mingi, na akili iko sharp. Unaweza kupanga siku yako poa bila pressure. Napenda kuamka nifanye vitu zangu pole pole, labda nipike kahawa, alafu nianze kazi, nikiwa focused. Kulala mapema nipoa pia, lakini sio kila siku hua rahisi, especially kama kuna vitu nafaa kufanya jioni. Lakini kuamka na jua, hunisaidia kuwa productive and proactive throughout the whole day.